Harufu ninayoipenda ni harufu ya manukato mazuri, harufu ya kupendeza. Ninapenda sana manukato ambayo hayaumizi kichwa. Ambayo hayaleti mafua, wala hayawakeri watu, manukato mazuri. Ninapenda sana. Kila siku ninavoelekea kazini, nilazima nijipulizie manukato mazuri ambayo yananukia vizuri.

Muziki ninao sikiliza mara kwa mara ni mziki wa reggae. Lakini muda mwingine ninapenda kusikiliza mziki wa injili. Kwa sababu mimi ninapenda sana neno la Mungu. Kwa Hivyo ninavyosikiliza mziki wa injili kuna baadhi ya maneno ya Mungu ninakuwa ninayanakili. Muda mwingine ninapenda reggae kwa sababu ya waimbaji kama lucky dube ama bob marley.

Mimi ni mtu wakuwai. Ninapenda kuwai semu ya aina yoyote ambayo nina mihadi nayo. Ninapenda kuwai sehemu ya mikutano kama ninawasilisho ama sehemu ya kazi yangu kama ninawasilisho. Vile vile ninapenda kuwai kuamuka asubui na mapema ili niweze kufanya mazoezi ya viungo kama kukimbia, kutembea na kuruka kamba.